Ningependa kuona maendeleo makubwa katika elimu ndani ya jamii. Elimu bora na inayopatikana kwa usawa hujenga msingi imara wa maendeleo ya muda mrefu. Napowezeshwa vizuri elimu huwapa vijana ujuzi maarifa na maadili yanayowawezesha kujitegemea kufikiri kwa kina na kuchangia kikamilifu katika maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Pia ningependa kuonelea maendeleo katika huduma za afya na ustawi wa jamii. Upatikanaji wa huduma bora za afya, maji safi na mazingira salama ni haki ya msingi kwa kila mwananchi jamii yenye afya njema huwa na nguvu kazi yenje tija hupunguza umasikini unaotokana na maradhi na huongeza ubora wa maisha kwa ujumla zaidi ya hayo nina matumaini ya kuona maendeleo katika mshikamano wa kijamii na fursa za kiuchumi jamii inayoheshimiana, kushirikiana na kutoa fursa sawa kwa wote hujenga amani na uthabiti kupitia ajira ujasiri ya mali na matumizi ya teknolojia, watu wengi zaidi wanaweza kuinua maisha yao na kuchangia katika maendeleo-endelevu ya jamii nzima.

Ndiyo, napendelea kutembea kwa miguu kwa sababu ni njia rahisi lakini yenye faida nyingi kiafya na kimaisha. Kutembea, hunisaidia kusisimua mwili, kuboresha mzunguko wa damu na kupunguza mawazo. Pia hunipa nafasi ya kupumua hewasafi na kufurahia mazingira ya nayo nizunguka. Jambo linalo changia utulivu wa akili. Zaidi ya hilo, kutembea kwa miguu, hunisaidia kutafakari na kupanga mawazo. Wakati wa matembezi, hupata nafasi ya kujitenga kidogo na kelele za kila siku na kuzingatia malengo au changamoto zinazo hitaji ufumbuzi. Ni mda ambao hunifanya nijisikie huru na mwenye umakini zaidi. Kwa ujumla kutembea kwa migu ni sehemu ya mtindo wangu wa maisha. Hunifanya niwe mwenye afya bora mtulivu na mwenye mtazamo mzuri ndiyo sababu ni nauona kama shughuli muhimu si tu kwa mwili bali pia kwa akili na ustawi wa maisha kwa ujumla.

Ninapunguza matumizi ya plastiki kwa kuanza na kubadilisha tabia zangu za kila siku. Htumia mifuko ya kubebea inayeweza kutumika mara nyingi badala ya mifuko ya plastiki ya matumizi ya mara moja. Pia napendelea kubeba chupa ya maji inayeweza kujazwa tena. Jambo linalosaidia kupunguza ununuzi wa chupa za plastiki na kupunguza taka zisizo za lazima. Hatua nyingine ninayochukua ni kuchagua bidhaa kwa uangalifu. Ninapofanya manunuzi hupendelea bidhaa zilizo na vifungashio. Vinavyoweza kurejelewa au visivyo vya plastiki kabisa. Aidha, hujaribu kununua kwa wingi pale inapowezekana ili kupunguza kiasi cha vifungashio vinavyotupwa mara kwa mara. Zaidi ya hayo ninashiriki katika uhamasishaji na utunzaji wa mazingira kwa njia ndogo lakini zenye maana. Hutenganisha taka ili kurahisisha urejelezaji na kuwahimiza watu wanaonizunguka kuwa na mtazamo chanya kuhusu kupunguza matumizi ya plastiki. Ninaamini kuwa mabadiliko madogo ya kila mtu ya kikusanyo pamoja yanaweza kuleta athari kubwa katika kulinda mazingira na afya ya jamii.